Sera muhimu ya kampuni ninayo iona kuwa ya msingi sana ni sera ya maadili na uajibikaji kazini. Sera hii uweka msingi ya waminifu, heshima, haki na uwazi, miongoni, mwa wafanya kazi na uongozi. Ikiwa kampuni inasera dhabiti ya maandili, usaidia kuzuia ruswa au rushwa ubaguzi na matumizi mabaya ya madaraka jambo lina lojenga mazingira mazuri ya kazi na kuimarisha imani ya wateja na wadau wengine.

Kipaumbele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni wazi na heshima. Mawasiliano yanapaswa kuwa wazi ili kila mtu aelewe majukumu. Matarajio na malengo ya kazi bila mkanya, mkanganyiko. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini, kutoa marejesho kwa njia chanya na pia kutumia lugha yenye heshima ili kujenga ushirikiano mzuri. Mawasiliano mazuri husaidia kupunguza migogoro, kuongeza ufanisi kazini na kuimarisha mahusiano kati ya wafanyakazi.